Wazo langu kwa siku ya leo ni kuzingatia kufanya mambo madogo madogo yanayo ongeza tija na furaha ninaweza kupanga muda wangu vizuri kufanya kazi muhimu kwanza na pia kupata muda wan kupimzika au kufanya kitu kinachokipenda kama ni kusoma au kutembea kidogo pia wazo ni kuonyesha upendo au shukran kwa watu karibu nami kwa sababu hatua ndogo za fadhili huleta furaha kubwa kwa ufupi leo ni siku ya kupanga kufanya vyema na kuhifanya siku iwe ya maana.

Ndiyo napiga kura pale ninapokuwa na umri unaoruhusiwa na nimejisajili kama mpiga kura kupiga kura ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya kijamii na kisiasa kuonyesha maoni yangu na kuchangia mabadiliko chanya katika jamii pia napiga kura kwa sababu huniwezesha kushiriki kamilifu katika ustawi wa taifa na kuwaadhiri maku mustakabali wa maishi ya kila mmoja.